Ndiyo, napenda asali sana. Ladha yake tamu na harufu yake ya asali hunifanya njisikie furaha na kuridhika. Napenda kuyaongeza kwenye chai, mandazi au mara nyingine kula moja kwa moja. Asali pia hunipa nguvu kidogo na ni burudani ya asili. Inayo nifanya njisikie afya na furaha kwa kati moja.

Wakati wa mvua, napenda kukaa ndani nikisoma au kusikiliza mziki mtulivu. Napenda mvua kwa sababu inaleta utulivu na mandhari nzuri. Lakini pia hubadilisha mipango yangu kama kutembea au mchezo ya nje. Nakumbuka siku ya mvua niliofurahia zaidi, nilikuwa nacheza na marafiki kwenye mabwawa madogo. Sauti ya mvua unifanya nijisikie utulivu na furaha ya ndani.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa nafasi ya kujaribu mapishi mapya na kutumia ubunifu wangu jikoni. Inapofanya chakula changu mwenyewe najisikia kuridhika na kufurahia mchakato mzima kwanzia maandalizi hadi kula. Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kujitunza baada ya siku yenye shughuli nyingi.

Napokaa maoni kutoka kwa wengine, kwa moyo wazi, na kwa heshima. Kwanza, uskilize bila kukatiza hili kelewa wanachomanisha. Mahoni mazuri hunitia moyo, na yale ya kujenga unisaidia kujiboresha. Hata kama si rahisi wakati mwingine, huyaona kama fursa ya kujifunza, na kukua binafsi, na kita aluma.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kutumia nywila imara na tofauti. Kuepuka kufungua viungo au faili visivyojulikana na kusahihisha programu mara kwa mara. Pia hutumia hudibitishaji, wa hatua mbili pali inapowezekana na kuwa makini na taarifa ninazoshiriki mtandaoni. Hatua hizi hunisaidia kuwa salama na kujiamini inapotumia intaneti.

Ndiyo, ninapenda kufanyia kazi nyumbani. Kwa sababu, inanionyesha uhuru na urahisi wa kupanga muda wangu. Ninaweza kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Kuweka mazingira, ninavyopendelea na kupumzika kidogo kati ya majukumu. Pia, inaniwezesha kuwa na uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi.

Nikikabiliana na tatizo kazini Kwanza niliangalia kwa utulivu ilikuwelewa chanzo chake kesho kupanga suluhisho la hatua kwa hatua Nikishirikisha wenzangu au viongozi pale inapohitajika Hii ni nayofanya Kuna saidia kutatua tatizo kwa ufanisi kuepuka mkanganyiko na kujifunza kutokana na changamoto hiyo.